Mara nyingi, napenda kusikiliza mziki wa pole pole na wenye ujumbe mzuri. Mziki wa aina hii, hunisaidia kupumzika na kutuliza akili yangu. Asa, baada ya siku ndefu, napenda nyimbo zenye maneno yenye maana kwa sababu hunifaya nitafakari maisha na kunipa motisha ya kuendelea mbele. Pia napenda sana mziki wa afro na rnb kwa sababu unamidundo mizuri na rahisi kusikiliza. Wasani wananyimbo zenye ubunifu mkubwa na ujumbe mzuri. Mziki wao hunifaya nijisikie vizuri na wakati mwingine hunipa furaha kubwa ninapo usikiliza. Vile vile napenda kusikiliza mziki wa kimataifa kutoka kwa wasani wa nchi za ughaibuni. Nyimbo zao zina nguvu na midundo ya kuvutia. Mziki wa aina hii hunipa hamasa na hunifanya nijisikie mwenye nguvu na chalayari kufanya kazi na shughuli nyingine. Wakati mwingine, ninapenda kusikiliza mziki wa utulivu kutoka kwa wasani kama Adele. Sauti yake ni ya kipekee na yenye na nyimbo zake zinahisia nyingi. Mziki wa aina hii hunisaidia kupumzika Asa ninapokuwa katika na ninapokuwa nataka kuwa peke yangu na kufikiria mambo mbali mbali. Pia, napenda kusikiliza wasanii waki sasa kwa sababu nyimbo zao zina mitindo ya kipekee na zinavutia sana vijana. Na miziki yao, hunifanya nijisikie huru na kuburudika Asa, ninapokuwa nikipumzika au nikitembea Kwa upande wa mziki wa Kenya, ninapenda pia nyimbo za nyashinski. Nyimbo zake pia zina ujumbe mzuri na zinaonyesha uhalisia wa maisha. Mziki wa nyumbani hunifanya nijisikie karibu na utamaduni wangu na kunipa furaha kubwa. Kwa ujumla, mziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Hunisaidia kubadilisha hisia zangu, kunipa motisha na kunifanya nijisikie vizuri. Napenda kusikiliza mziki kulingana na hali yangu. Iwe ni wakati wa kupumzika, kufanya kazi wa kujiburudisha.

Somo ninalolipenda zaidi shuleni ni kompyuta na penda somo hili kwa sababu unifunjisha kuhusu teknolojia na jinsi inavyofanya kazi katika maisha ya kila siku. Kupitia somo la kompyuta, ninajifunza jinsi ya kutumia programu mbali mbali, kuandika kutafuta taarifa na hata kuelewa mambo ya msingi kuhusu jinsi mfimo ya kidigitali inavyofanya kazi. Hii unifanya nijiskie kuwa sehemu ya dunia ya kisasa inayokua kwa kasi. Sababu nyingine napenda somo hili ni kwa sababu lina nafasi nyingi za ubinifu. Ninaweza kuandika kuunda nyakara na kujifunza mambo mapia ambayo ya naweza kunisadia katika maisha yangu ya baadae. Napo jifunza kuhusu teknolojia na hisi kama ninafungua milango ya fulsa nyingi. Hasa kwa sababu dunia ya leo inategemea sana teknolojia. Pia ninapenda somo hili kwa sababu unisadia kwa kuwa na ujusi wa vitendo. Tofauti na masomo mengine ambayo yanahitaji kukariri sana. Kompyuta hunipa na fasi ya kufanya mazoezi moja kwa moja. Ninapo fanya mazoezi kwenye kompyuta naelewa kwa urahisi zaidi na nina kumbuka mambo mengi. Vile vile, somo hili unifanya niwe na hamu ya kufanya. Hamu ya kujifunza zaidi ata inje ya darasa. Wakati mwingine ninapenda kuchunguza mambo mapia kwenye kompyuta. Kama kujifunza programu mpia au kuelewa, jinzi mitandao inavyofanya kazi. Hii hunisaidia kuongeza taarifa yangu na kunifanya niwe tayari kwa maisha ya baadae. Ninapenda somo la kompyuta kwa sababu nila kuvutia na hunisaidia kuelewa dunia kwa urahisi. Lina manufaa ma kubwa na linaweza kunisadia kupata fulsa nzuri katika siku zijazo. Unipa motisha ya kujifunza na kunifanya nijisikia kuwa ni naandaliwa vizuri kwa maisha ya kisasa. Zaidi ya hayo, somo la kompyuta lina nisadia kukuza uwezo wangu wa kufikiri kwa kina na kutatua matatizo. Ninapo kutana na changamoto fulani kwenye kompyuta na jifunza kuwa mvumilivu na kutafuta suluhisho hatua kwa hatua. Unisadia sio kwa somo hili bali pia katika maisha ya kila siku. Pia napenda somo hili kwa sababu li nanimpa ujuzi unaoweza kutumika katika kazi nyingi za baadae. Katika dunia ya leo, karibu kila kazi inahitaji ujuzi wa kompyuta. Kujifunza mapema unipa faida na unifanya nijiskie ninaandaliwa vizuri kwa maisha ya kikazi. Hii unipa matumaini na motisha ya kwendelea kujifunza kwa bidii. Vile vile, somo hili unisaidia kufanya kazi zangu za shule kwa urahisi zaidi. Na weza kuandika kazi zangu kwa mapangilio mzuri, kufanya utafiti kwa haraka na kuhifadhi taarifa muhimu kwa usalama. Hii unisaidia kuwa mwanafunzi bora na kuongeza ufanisi wangu katika masomo mengine. Pia napeda jini somo hili linavyobadilika katika kila wakati. Teknologia inaendelea kukua na kila siku kuna jambo chibia la kujifunza. Hii unifanya nisiwe na kuchoka kwa sababu kila wakati kuna kitu kipia na chakufutia. Nina penda kujifunza mambo mapia ambayo yanaweza kunisaidia sana na baadae. Zaidi ya hayo, somo la kompyuta unifaya njiskie mwenye kujiamini zaidi. Ninapo jua chinsi ya kutumia kompyuta vizuri. Naweza kufanya mambo mengi bila kutegemea wengine. Hii unipa uhuru na kunifanya nijifunie ujuzi wangu. Mwisho, ninapenda somo hili kwa sababu linaendana na ndoto zangu za baadae. Ningependa kufanya kazi inayo husiana na teknolojia au kutumia kompyuta katika kazi yangu. Hivyo, kujifunza somo la kompyuta ni hatua muhimu kuelekea kufikia malengo yangu na kujenga maisha bora ya baadae.